Napendelea kusoma kwa sababu katika kusoma ndiko huja kuandika. Unapata mawazo ya waandishi wengine lakini vile vile na ile ari ya kutaka kuanza kuandika. Napendelea kusoma vitabu vya riwaya, vitabu vya dini, vitabu vinahusu nadharia za njama lakini vile vile mambo ya teknologia na siasa.